Wakati wangu wakwanza kuona mchezo wa besipoli, ilikuwa ni kiwa katika chuo kikuu, ambapo ilikuwa na wachezaji tisa kila upande. Sasa ilikuwa mzuri sana na ya kuvutia kila mtu alifurahi na watu ilikuwa ni ile mchezo wa kukata na shoka.

Nimezaliwa mji wa Nairobi. Ambalo ndilo jiji kuu la Kenya. Mwaka watisini na sita. Nairobi ni mji mzuri wakuvutia unapenda na utotoni mwangu yote nimelelewa huko kabla nikuje Mombasani. Alafu pia, kuna vitu mingi kucheza kucheza ule umchezo wa utotoni wakalongo-longo na kumbuka sana. So, napenda sana mji niliozaliwa. Na pia, inanikumbusha maeneo mingi sana. Narudi, narudi, wakati wa Christmas, tunaendanga huko, tunasherekea.

Aah nina matunda mengi ambayo napenda ama ninapendelea, lakini lile ambalo ni lakipeke ni maembe. Maembe napenda, napenda kuila vile ivo, ama pia naweza kukula na blend na tengeneza juice halafu na kunyua. So kwa hivyo maembe ama embe.

Yangu kubwa maishani ni kusaidia watu wale ambao hawajiwezi siku moja katika jamii. Kwa sababu nimekuwa nililelewa katika ile mtaa ambayo niliona kuna watu wengi wako na shida mingi mingi. Kwa hivyo siku moja naomba Rabuka akinisaidia siku moja pia mimi niweze kusaidia wale ambao wasiojiweza. Hiyo ndiyo doto langu kubwa ambalo ningependa kulifanya.

Napenda mfumo wa simu wa mkononi kwa sababu naweza tumia, naweza beba kila niendapo, naweza tumia, ina mambo mengi sana, inafanya mambo mengi, naweza tumia katika programu, naweza tumia katika interneti, naweza tumia kupokea ujumbe na pia kupiga simu. Vile vile cha muhimu ni ya kwamba na nabeba kila niendapo.

Simu yangu na tumia kuongea na marafiki na jamaa, lakini pia natumia kufanya research ya mambo mingi ambayo yanafanyika katika duniani. Kwa hivyo, mara mingi utani pata niki fanya risachi ama niki soma.

Napenda sana. Na moja wapo ya hadithi ambazo nazipenda za ajabu ni kuhusu tulisoma ilikuwa kuhusu mfalme na pete ya ajabu. Eeeeeee Iyo ndo kile nilikipenda sana. Kuna mengi lakini hiyo ni moja wapo ya kile nilikipenda.

Asante kwa hili swali, nyumbani ni pahali unaenda, unatulia, unaweza kufanya moja mbili tatu. So, kila wakati ninapofurahi, nafanya mambo mingi sana nyumbani. La kwanza ni kupikia familia yangu, napenda sana kupikia familia yangu, napenda kuwaona wanakula chakula kitamu, wanafuraai. Vile vile napenda kufanya usafi wa nyumba, napenda pia kuangalia, kusoma vitabu, kusaidia watoto, kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo, kuna mambo mengi sana ambayo mimi hufurahi nikifanya nikiwa nyumbani.

Mimi napenda kula. Nina vyakula vingi ambavyo navipenda, lakini cha muhimu sana napenda ugali ama sima, ugali wa mtama, na upikwe na omena. Omena unapika, unakaranga vizuri, alafu unaweka kachumbari, vile vile napenda samaki, samaki na ugali, samaki unaweka unaweka maziwa, unaikaranga vizuri. Na kila vizuri. Pia napenda. So chakula na kipendacho sana nikipendacho sana ni ugali ama sima na samaki ama ugali na omena ama kidagaa.

Aaaaaaa nashiriki katika mambo mengi sana ya kwanza ni ku peana ushauri. Vile vile napenda kuona kila mtu katika jamii yangu anafuraha wale ambao wako na changamoto moja ama mbili na washugulikia ili wapate kuendelea mbele. Kwa hivyo katika jamii yangu nina shiriki katika mambo mengi sana ili kuhakikisha kila mtu ana anafuraha ndio.

Mara mingi sana. Nimeudhuria tamasha la mziki. Katika maeneo mengi, hapa Kenya. Ya kwanza ni Tamasha la mziki ambayo watoto wa shule, wa kidato sekondari, wanafanya. Vile vile chuo kikuu wanafanya, nimeweza kuudhuria, nikaona venye wanatekeleza wajibu wao, wakutumbuiza watu wananchi na wanafunzi wenzao.

Ndiyo, napenda kupanda mlima, nilisema natoka Kenya, kwa hivyo Kenya tukona milima mingi, ya kwanza ni mlima Kenya, ambayo hata juzi nimekua huko, nikipanda, na ilikuwa ni mzuri sana, nilifurahia sana, nilikuwa na marafiki, wa kutoka sehemu mbalimbali duniani.

Ningependa kukuwa na uwezo wa kurudisha, wale waliokufa, warudi, wakue wazima tena, wafanye kazi zao na vile vile kusikuwe na kifo kabisa katika duniani. So, kwa hivyo, ningeulizwa, ningesema ni uwezo wa kurudisha, wale wafu, wawe binadamu tena.